Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa. Kwanza, hutumia kupigia simu na kutuma ujumbe kupitia WhatsApp na SMS ili kuwasiliana na familia. Marafiki na wenzangu wa kazi. Pili, simu hunisaidia kupata habari na maarifa kupitia mtandao. Kusoma habari na kutafuta masomo au maelezo muhimu. Pia hutumia simu kwa kazi za kielimu kama kusoma makala, kuandika kumbukumbu na kuhudhuria mafunzo mtandaoni. Aaidha, hutumia kwa burudani kama kusikiliza muziki, kutazama video na kutumia mitandao ya kijamii. Kwa ujumla simu ni kifaa muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku.

Ninahifadhi data yangu katika maeneo mbali mbali kwa usalama na urahisi wa kutiumia. Kwanza, huifadhi data muhimu kwenye simu na kompyuta yangu binafsi, hasaa faili ninazotumia mara kwa mara. Pili, hutumia huduma za mtandaoni kama Google Drive na Cloud Storage, ili kuhakikisha data ipotei, endapo kifaa kitapata hitilafu au kupotea. Hifadhi ya mtandaoni hunirusu kufikia data yangu popote na wakati wowote nikiwa na interneti.

Chakula cha jadi ninachopenda ni ugali wa mahindi au mchele pamoja na mboga za majani na samaki au nyama ya kuku. Napenda chakula hiki kwa sababu ni kitamu, kinachokidhi njaa na nisehemu ya utamaduni wa kenya. Ugali hutoa nguvu nyingi, huku mboga na nyama zikiongeza lishe muhimu kama proteini na vitamini. Mara nyingi chakula hiki hupikwa nyumbani kwa upendo na huchangia kujenga familia na marafiki pamoja wakati wa kukula. Zaidi ya ladha napeda chakula cha jadi kwa sababu hunirudisha kwenye kumbukumbu za utoto na maisha ya nyumbani. Na kunifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha. Ni chakula kinachonipa nguvu na furaha kwa wakati mmoja.

Wakati wa wasiwasi, mimi hufanya mambo yanayonisaidia kutulia na kuthibiti hisia zangu. Kwanza hujaribu kupumua kwa kina na pole pole ili kupunguza mkazo wa akili na mwili. Mara nyingine, huchukua muda wa kutafakari au kuandika mawazo yangu ili kuyapanga na kuyatoa kwenye akili. Pia hupata msaada kwa kuzungumza na rafiki au familia kuhusu kinachonisumbua. Wakati mwingine hufanya mazoezi mepesi au kutembea ili kupunguza hisia za wasiwasi. Pia huchagua kufanya mambo ninayopenda kama vile kusoma kitabu, kusikiliza muziki au kuangalia video za kufurahisha.